Nimewahi kutembelea ziwa Victoria, ziwa Bogoria, ziwa Nakuru na ziwa Naivasha. Hayo ni maziwa ambayo yamo katika nchi ya Kenya. Ukiangalia kwa upande wa mito, nimetembelea mto Tana, mto Athi na mto Nairobi.

Ndiyo, ninapenda kuogelea. Kuogelea ni moja ya njia zile mtu anaeza punguza uchovu mwilini, mawazo, manake wakati unajizama kwa zamisha ndani ya maji, unapata afueni sana kutokana na hiyo hisia ya kujizamisha. Pili kuogelea ni njia moja pia ya kufanya mazoezi tosha. Kwa sababu utafiti za kisayansi zinasema mtu anapoogelea anaweza kushirikisha misuli yote mwilini. Na hiyo huwa inakua kama mbinu moja ya kufanya mazoezi tosha. Kwa hivyo napenda kuogelea kwa maji ya mito, bahari na hata maji ya ambayo yamewekelewa tu kwa minajili ya kuogelea kama swimming pools.